Ushauri amao ningependa kumpa mtu mwingine, ni kujua jinzi ya kukaa na watu wengine, kwa furaha na amani, jinsi ya kuendeleza kazi yake kwa kutenga muda na masaa maalum kwa ajili ya kufanya kazi na pia kwa ajili ya mapumziko.

Ndiyo napenda kupiga chombo cha muziki kama vile ngoma i ni kwa sababu unifanya kujihisi vizuri kabla baada ya kuipiga na sauti yake hunipendensa ninavyo ipiga.

Mimi utumia programu nyingi katika siku. Moja ya hizi programu ni TikTok na Facebook. Mimi hupenda kuwasilisha ujumbe kutumia hizi programu kwa mara nyingi na kupitisha ujumbe kwa watu wengi.

Ninapo subiri kwenye mstari mimi si jihisi vizuri wakati mwengine naweza kupatwa na kizunguzungu hivyo na stahili kukaa chini wakati wakusubiri katika laini refu.

Mara mingi naweza kufua nguo wikendi. Hii ni mara moja kwa wiki. Hii ni kwa sababu napenda usafi. Napenda kufanya usafi wakati wa jumamosi.

Mwandishi wa vitabu ambaye na mpenda ni longhorn. Vitabu vyake vina hadithi tamu hupendeza na pia naweza kuvisoma mara kwa mara ili kujifunza kutokana na vitabu hivyo na pia ili kuelewa mambo fulani ambaye nafaa kuelewa kutokana na kusoma vitabu vya hadithi.